Ndiyo, napenda kutembea msituni kwa sababu kunanipa utulivu wa akili na kunanikaribisha zaidi na asili. Hewa safi, sauti za ndege na harufu ya miti hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kupanga fikra zangu vizuri. Kutembea huko pia hunifanya nijisikia mwenye nguvu, mwenye shukrani na mwenye umakini zaidi kwa mazingira yanayonizunguka. Ni wakati ambao hunipa nafasi ya kutafakari, kujitambua na kufurahia ukimya wenye maana.

Majira nayo yapenda zaidi ni majira ya baridi yenye mvua za wastani kwa sababu huleta hewa safi, utulivu na mazingira ya kijani yanayopendeza macho. Wakati huu hunifanya nijisikie nikiwa na amani na ya fikiri vizuri zaidi na kufurahia shughuli kama kutembea kusoma au kupumzika nyumbani. Pia napenda jinsi majira haya yanavyosaidia kilimo na kuleta uhai mpya katika mazingira.

Kazi inayo thamini zaidi ni ile inayotoa fursa ya kuchangia kwa kiasi kikubwa. Sio tu kwa mafanikio binafsi, bali pia kwa maandeleo ya timu na jamii. Inathamini kazi inayohihimiza nidhamu, ubunifu na mshikamano, ambapo kila hatua inachangia matokeo makubwa. Pia kazi ambayo inajumuisha changamoto, nazo fundisha na kukuza ujuzi univutia, kwa sababu unipa fahari na motisha kufanya kazi vizuri zaidi.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea mara kadhaa na kila uzoefu ulikuwa wa maana sana. Nimechangia katika shughuli kama kusaidia wenzetu wenye mahitaji maalum, kushiriki katika usafi wa jamii na kuendesha vipika au hafla za kijamii. Kazi hizi zilifundisha umuhimu wa kushirikiana, kutoa bila kutarajia malipo na kuthamini mchango wa kila mtu katika jamii.

Najihisi kwamba tathmini za kazi ni fursa muhimu ya kujifunza na kukua kitaaluma. Zinapowekwa kwa wazi na haki hutuwa mwanga juu ya nguvu zangu. Maeneo ninayoitaji kuboresha na jinsi nina vyoweweza kuongeza ufanisi kazini. Mara nyingine hutowa motisha ya kufanya kazi vizuri zaidi, na kushirikiana vizuri na wenzangu na kuboresha nidhamu ya kibinafsi.

Napenda kununua vitu katika maeneo yalio karibu na ninapoishi na yenye kuaminika kama masoko ya kawaida, maduka makubwa au maduka madogo ya jirani. Napendelea sehemu zinazotoa bidhaa bora kwa bei inayolingana na ubora wake pamoja na huduma nzuri kwa wateja. Pia mara nyingine hununua mtandaoni kwa vitu maalum kwa sababu ni rahisi na huokoa muda. Hasa pale ninapo kuwa na ratiba yenye shuguli nyingi.

Ninashughulikia wateja kwa heshima, usikivu na uwazi ili kuhakikisha kila mmoja anahisi kuthaminiwa na kusikizwa. Kwanza, husikiliza kwa makini mahitaji au malalamiko yao. Kisha natoa maelezo wazi na suluhisho zinazofaa. Pia ninaweka msukumo wa kutatua tatizo haraka iwezekanavyo. Huku nikihakikisha usahihi na ufanisi. Zaidi ya hapo, ninajitahidi kuwa mkarimu na mwenye subira. Nikijenga uaminifu na mshikamano na wateja.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubuhi ni chai yenye maziwa kidogo au kahawa ya wastani kwa sababu hunisidia kuamka pole pole na unipa nguvu ya kuanza siku. Chai huleta utulivu wa akili na kunifanya nifikirie kwa utulivu huku kahawa ikipandisha umakini na nishati pole ninapohitanji kuzingatia kazi au majukumu ya haraka.

Kitabu nachopenda zaidi ni kile kinachoongeza ujuzi, kufundisha madili, au kuhamasisha mawazo mapia. Kwa mfano, vitabu vya historia, maendeleo binafsi, au hadithi za kuburudisha, hunipa changamoto ya kufikiria, kuelewa dunia na kujifunza kutokana na uzoefu wa wengine. Kitabu bora pia ni kile kinachoweza kuniacha ni kitafakari, kunipa motisha, au kunisaidia kuboresha mesha yangu binafsi na kita aluma.

Mara nyingine ninaweza kuchelewa au kufika kwa wakati, kulingana na hali ya trafiki, ratiba za shughuli au dharura jisizotarajiwa. Hata hivyo, napenda kupanga mapema, kutumia ratiba na kueka vipaumbele vya kazi ili kupunguza uwezekano wa kuchelewa. Pia napanga muda wa dharura na mapumziko ili nisipungue ubora wa shughuli zangu.

Mara nyingi nacheza na marafiki wa karibu au watu ninao fahamiana nao vizuri. Hasa wale tunao shirikiana maslai kama michezo, mazoezi ya akili au michezo ya kawaida ya kujiburudisha. Kucheza nao hunipa furaha kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha mahusiano yetu. Pia napenda kucheza na watu wapya mara chache kwa sababu hunipa nafasi ya kujifunza mitazamo mipya, kubadilishana mawazo na kupanua mtandao wangu.

Ninapo fanya kazi ya ushirikiano na wengine, kwanza najitahidi kuelewa malengo ya pamoja na kila jukumu la kila mshiriki. Napenda kusikiliza mawazo ya wenzangu kwa makini, kutoa maoni kwa wazi na kushirikiana bila ubinafsi ili kufanikisha kazi. Pia ninaweka ratiba na mgawanyo wa majukumu wazi. Nikiakikisha kila moja anajua wajibu wake.

Napenda zaidi kushiriki kucheza michezo kuliko kuitazama tu kwa sababu hunipa nafasi ya kuhusika moja kwa moja kutumia nguvu za mwili na kujifunza nidhamu, ushirikiano na uvumilivu. Michezo hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuimarisha afya na kujenga kujiamini. Hata hivyo, pia hufurahia kutazama michezo mikubwa mara kwa mara. Hasa inapohusisha timu au wachezaji ninaowapenda.

Chakula ninachopenda kula jioni ni kile chepesi lakini chenye virutubisho vinavyo nipanguvu bila kunifanya nijisikia mzito kabla ya kulala. Mara nyingi nakula saladi yenye mboga safi, protini kama samaki au kuku, na mara nyingine nafanya mchanganyiko wanafaka kama wali au pasta kidogo. Chakula hiki hunisaidia kulala vizuri kunipanguvu ya kutosha kwa shughuli ya siku inafuata na pia uchangia afya ya mwili na akili.

Kuweka afya nzuri, ninazingatia lishe bora, mazoezi ya mwili, na mapumziko ya kutosha kila siku. Mara nyingi nakula vyakula vyenye virutubisho kama mboga, matunda, protini, na nafaka kamili. Huku nikiepuka vyakula vya sukari nyingi, mafuta yasiyo ya afya. Pia ninapenda kufanya mazoezi kama kutembea, kukimbia, au kufanya yoga, ili kuboresha nguvu, mzunguko wa damu, na utulivu wa akili.

Sera ya kampuni ninayoiona muhimu ni ile inayo wakilisha maadili, utamaduni na malengo ya kampuni kwa uwazi na kwa uhalisia. Sera bora inapaswa kuwa rahisi kueleweka, kuonyesha uadilifu, ubunifu na mshikamano wa wafanya kazi. Huku ikihimiza heshima na motisha kufanya kazi kwa bidii. Pia sera nzuri inapaswa kuunganishwa na maono ya kampuni ikawa chachu ya utambulisho na kujivunia kwa wafanya kazi wateja na jamii inayozunguka kampuni.

Kumbukumbu yangu ya kutisha ni ile ya kuangalia ajali ndogo ya gari, nilipokuwa mtoto, ambapo hofu na mshangao viliijaza kwa muda mfupi. Nilikumbuka jinsi nilivyohisi, hatari, hofu ya kuumia, na kutokuwa na uwezo wa kusaidia maramoja. Tukio hili lilinifundisha umuhimu wa tahadhari, kushikilia muongozo wa wazazi au watu wazima, na kutamani usalama kila wakati.

Nimewahi kujaribu chakula cha kigeni mara kadhaa na kila mara kiliniletee uzoefu wa kipekee wa ladha na utamaduni. Kwa mfano nimeonja vyakula vya kichina, kijapani na kihindi ambavyo vilikuwa na mchanganyiko wa viungo, harufu na mbinu za kupika ambazo siku zoea. Kila chakula kilinifundisha mambo mapya kuhusu utamaduni, mbinu za upishi na pia kunifanya nijaribu ladha tofauti bila hofu.

Napendelea kusuma habari mtuandaoni kuliko gazeti la karatasi kusababu ni rahisi kupata tarifa za haraka za kisasa na kutoka vyanzo mbalimbali bapote ni lipo. Mtandaoni unipa fursa ya kuchambua, kulinganisha na kupata maelezo ya kina zaidi kupitia viungo, video na tafsiri tofauti. Pia kusuma mtuandaoni kuna rahisisha kufadhi ya habari, kurekibisha ladhe ya habari ninazopenda na unisedia kuwa na uelewa mpana zaidi ya matukio.

Kwa kawaida ninaoga mara moja kwa siku, hasa asubui ili kuanza siku nikiwa msafi, mwenye nguvu na tayari kwa majukumu. Hata hivyo, kuna nyakati maalum kama baada ya kufanya mazoezi, kazi nzito au katika hali ya hewa ya joto sana ambapo naweza kuoga mara mbili kwa siku. Ninaamini kuoga si tu kwa usafi wa mwili, bali pia usaidia, kupunguza msongo wa mawazo, kuburidisha akili na unafanya nijisikie nikiwa nadhifu.

Ninapo shirikiana na timu, kwanza nanasikiliza kwa makini mawazo na maoni ya wenzangu ili kuelewa malengo ya pamoja. Kisha huchangia ujuzi wangu na kutoa suluhisho au mapendekezo yenye mantiki. Huku nikishirikiana kikamilifu katika utekelezaji wa majukumu. Pia ninaweka vipao mbele wazi kugawa kazi kwa uhuhiano na kushirikiana katika kupanga ratiba na njia za kufanikisha kazi.

Kwa kawaida, ninalala takrikban masaa saba hadi nane kila usiku, ambayo ni kiwango kinocha pendekezwa kwa afya ya mwili na akili. Usingizi huu hunisaidia kupumzika, kurekebisha nguvu za mwili na kuimarisha kumbukumbu na utendaji wa akili. Siku inayofuata. Mara nyingine muda huu unaweza kubadilika kidogo kulingana shughuli za siku, majukumu ya kazi au hali ya afya.

Ndiyo, ninapenda kupanda mlima kwa sababu hunipa changamoto ya mwili na akili kwa wakati mmoja. Kupanda mlima, hunifanya nijisikie nikiwa karibu na asili, nikifurahia mandhari nzuri na hewa safi. Pia hunifundisha uvumilivu, subira na umuhimu wa kupanga vizuri kabla ya safari. Kila ninapo fikia kileleni, huhisi furaha mafanikio na amani ya kipekee ambayo hunifanya nithamini, juhudi na safari yenyewe.

Kipindi cha cha televisheni ninachopenda ni kile kinachojumuisha burudani, elimu au habari zinazoongeza maarifa na hisia za furaha. Ninapenda vipindi vinavyofundisha au kuhamazisha. Kama filamu zenye hadithi za kuvutia, vipindi vya documentari na mazungumzo yenye hoja za kuelimisha. Pia napenda vipindi vinawea wakilisha maisha alisi au changamoto za kijamii. Kwani hunisadia kuelewa mitazamo tofauti na kuniacha nikitafakari.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video kwa sababu hunipa burudani, changamoto ya akili na nafasi ya kupumzika baada ya shughuli za kila siku. Mchezo hii hunisaidia pia kujifunza mbinu mpya kujaribu mikakati na mara nyingine kushirikiana au kushindana na marafiki mtandaoni. Zaidi ya hapo, mchezo wa video huniwezesha kuuza kunda dunia ndogo za kuburudika, kuimarisha mshikamano wa jamii na hunipa furaha ndogo lakini ya kuridisha wakati wa mapumziko.

Napenda kutumia muda na marafiki zangu kufanya shugli zinazoburudisha na kuimarisha mshikamano wetu. Hii inaweza kujumuisha, kutembea, au kucheza michezo pamoja, kushiriki chakula, kuzungumza na kucheka, au kutuzama filamu na vipindi vya burudani. Mara nyingine tunapenda kushirikiana katika shugli za kujifunza au kujitolea, jambo linaloongeza mshikamano na kujenga maadili ya ushirikiano.